Ndio napenda sana michezo ya video. Siyo tu kupoteza muda, bali ni sanaa inayo kuruhusu kuhishi maisha elfu moja tofauti. Sababu naipenda ni kwa sababu msisimko wa mashindano. Ile hali ya moyo kudunda unapokaribia kushinda mechi ngumu ya FC26. Au unapokuwa mtu wa mwisho alibaki kwenye call of duty warzone. Adrenali hiyo hauwezi kuipata sehemu nyingine kirahisi ukiwa umekaa sebuleni uwezo wa kuwa shujaa. Kuna siku unahisi umechoka na maisha ya kawaida. Michezo kama Elden Ring au God of War inakupa na fasi ya kuwa kiumbe mwenye nguvu za ajabu anayekabiliana na majitu makubwa. Inakupa ujasiri fulani wa nawezo kupambana na chochote. Kujifunza mbinu. Michezo kama Grand Theft Auto au michezo ya mkakati. Inakufundisha kufanya mamuzi ya haraka chini ya shinikizo na jinsi ya kupanga rasarimari za kovizuri.